Ili uweze kuanza mradi mpya wa kazi lazima ukuwe na mpangilio na fedha pia lokeshen, lokesheni ina maana sana, kwa sababu wakati unaanza mradi wowote wa kazi, lazima ukue unajua ama wateja watapatikana, lazima ukuwe na uhakika, ile fedha unayo, ukianza mradi wowote, utatimiza ndoto zako. Lazima ukuwe na uhakika kuwa ule mradi unaoanza. Ndo mpangilio wa maana, utaokushikilia doria, utakao kusaidia kwa manufaa yako yote, utakao kuwa na manufaa kwenye maisha yako. Mradi wa kazi lazima, mradi wowote wakazi lazima ukue na fedha. Fedha zinazohitajika sana sana unapoanza. Ndo usianza mradi, tena ufike katikati, fedha zikuishie.

Tabia ninayopenda kwa wengine, ni tabia ya unyenyekevu, tabia ya ya utulivu, tabia ambayo haifanyi unakuwa na hasira nyingi, ni vizuri kukuwa na utulivu wakati unazungumza na mtu, ni vizuri kukuwa na unyenyekevu wakati unazungumza na mtu. Ili mawasiliano yaweze kudumu. Ukikuwa na tabia nzuri, mtaweza kukuwa na uhusiano, uhusiano wa watu tofauti, tofauti. Na pia wewe mwenyewe utahisi kuwa maisha yako yanasonga mbele wakati una tabia nzuri. Ni vizuri wakati mtu anatembea kwa boma ya mtu. Anaweza kubisha mlango, anaongea matamshi, yanayo eleweka. Anaongea kwa lugha ya ufanisi na kukuwa na heshima kwa watu ni vizuri wakati unakuwa na marafiki wako na tabia nzuri hawa vuti bangi hawa kunywi pombe kihorera horera lakini wanao tafuta kazi na kuishi maisha ya dhamana hawa ndio marafiki mtu anafaa kuwa na wao marafiki wa maana marafiki wanaoeleweka marafiki wanaoweza kusaidia haswa kifedha haswa kimawazo haswa wanapozungumza nawe unaweza kuelewa na kujua jinsi ya kupatana na jinsi ya kuelewana na jinsi ya kuishi na wengine. Na hivyo ndivyo utafanya mpaka maisha yako wewe mwenyewe yanasonga mbele kulingana na marafiki unaochagua.

Lengo ambalo ninalo mrefu na kazi yangu ni kuweka hazina. Ili niweze kujisaidia kwenye maisha yangu na ili niweze kupata mafanikio ya maana. Ninapofanya, ninapokuwa na lengo, lengo la muda la kuweka hazina. Litanisaidia wakati nimepata kuzeeka ama ni wakati nimepata kuretire kwenye kazi. Lazima hili lengo nilitimize sababu ndilo lengo lenye nzuri kwa maisha, ndilo lengo nzuri mtu anaezafanya kwenye maisha yake. Hili lengo la weka hazina la kuweka savings, ndilo lengo la maana sababu ya wakati mtu anaacha kazi ama kuretire ama sababu labda umepata ugonjwa ambao unahitaji fedha nyingi. Kwa hivyo hilo ni lengo la maana kwangu na ni lengo kubwa.

Mara nyingi asubuhi mimi hukula matunda. Sababu matunda ni mazuri sana. Ya naongeza nguvu kwenye mwili. Ya naongeza vitamini. Na yanasaidia sana kuzuia magonjwa ya ina mbali mbali. Yanasaidia sana wakati wakati unakula matunda. Inakupa energy. Inakupa nguvu. Kwa hivyo pia inakupa appetite. Kwa hivyo wakati natumia matunda asubuhi, naweza kuwa na hamu ya kukula mara kwa mara, na ina nisaidia pia kunijenga vitamini. Ina niongeza, unaongeza mwili wangu haudhopfiki, ngozi inanyoka, uso unanyoka, mwili unakuwa mzuri, na hiyo ndiyo kitu ya maana napenda wakati natumia matunda asubui. Sababu ukianza na matunda kama mwili ulikuwa umelala usiku asubuhi wakati unamka unaanza na matunda mwili unarudi kwa hali nzuri.

Mimi wakati nilikuwa nasoma nilipenda somo la kiswahili. Sababu somo la kiswahili lina, lina mazugumzo mengi. Na wakati unazungumza na hilo ndilo lugha la taifa kwenye nchi yangu. Wakati unazungumza na watu tofauti unapata maelezo zaidi. Na unaeza kuelewa kitu rahisi sana. Ndio mana nilipenda somo la kiswahili sababu ndilo lilitumika kila mahali. Kujieleza na somo la kiswahili unapoongea, mazungumzo yake yanakuanga rahisi. Ndio maana mimi hupendelea, ninapoongea, somo la kiswahili. Na nilikuwa nalipenda sana. Hata hilo ndilo somo nililo pita zaidi. Kwa yale masomo mengine. Sababu hata wakati unaandika shairi, shairi lenyewe linakueleza ni kama wimbo. Ni kama iko na kitu ya, iko na maelezo zaidi kuhusu maisha.